Nikiwa mtoto nilikuwa na roho uchangamfu na upendo kwa watu nilipenda sana na kwa dhamini. Michezo hii ya pamoja hasa ilio iliutufanya tushirikiane kama marafiki wa kweli tulikuwa tukikutana jioni baada ya shule tukiwa na furaha tele tukicheza kwa ushirikiano bila ubaguzi. Michezo kama kuruka kamba kujificha na kukimbizana vilikuwa sehemu ya maisha yetu na ya kila siku. Lakini kilichonifurahisha zaidi ni kuogelea tulikuwa na moja wetu salamu karibu Tulikuwa na mto moja salama karibu na nyumbani na kila mara tulipokuwa na anafasi tulikuenda pale kwa makundi Tulisaidiana kwa kihali kama mmoja hana nguo za kuogelea mwingine akimkopesha Tulikuwa marafiki wa kweli tulishirikiana kwa moja wa upendo wa msaada Kumbu kumbu hizo za utotoni zimenilea kuwa mtu wakusaidia wengine kuthamini urafiki wa kweli na kufurahia mambo rahisi ya maisha. Leo hii ninapokumbuka mtoto yule naona siye tu sehemu ya burudani. Bali mahali pa kujifunza, mwashikamano, usalama na furaha ya pamoja. Michezo ile ilinifundisha kuwa na maisha mazuri.

Likizo yangu ya ndoto, ni safari ya utulivu, uzuri wa asli na nafasi ya kujitafakari, ningependa kuenda mahali penye manthari ya kuvutia hewa safi na utulivu wa kiroho. Mahali ambapo moyo wangu unaweza kupumua kwa uhuru na akili yangu ya kipekee. Mahali ninapoenda zaidi ni pwani ya California ufukwe wake unamchanga laini, mawimbi ya bahari ya nayobembeleza roho na machwe ya mjuu ya nayochora picha ya uzuri wa mungu. Ningependa kutembea kando ya bahari asubuhi nikisikiliza sauti ya mwawimbi na kuangalia ndege wa kiruka juu ya maji. Pia milima ya karibu ingekua sehemu ya kutembelea kwa kutafakari na kufanya mazoezi mepesi ya asubuhi. Ningependa kufanya maombi ya utulivu, kusoma vitabu vya fasihi ya kiafrika kuandika mawazo yangu na kutembelea bustani za mimea ya asli. Ningependa pia kutembelea makumbusho ya utamaduni na kujifunza kuhusu historia ya watu wa eneo hilo. Safari hii, ningependa kuifanya na mtu wa familia yangu, labda mamangu, au dadangu, au pia ndugu yangu, ili tushiriki kumbukumbu za kuimarisha uhusiano wetu, wadamu na moyo. Likizo hii, si tu ya kupumzika, bali ni nafasi ya kujijuza upya, kuungana na asli na kuimarisha roho yangu. Ni likizo ya ndoto kwa sababu inanipa nafasi ya kuishi kwa makusudi, kwa utulivu na kwa shukrani. Ningetoka huko, nikiwa nimejaa na furaha, hekima na nguvu mpya za kuendelea na safari ya maisha yangu.

Mazoezi ya kila siku nisehemu muhimu ya maisha yangu. Yana nisaidia kudumisha afya ya mwili, utulivu wa akili na nguvu ya kiroho. Situ kuhusu kuimarisha mwili, bali pia niibada ya kujitunza na kujieshimu. Kila jumatatu ujioni, nafanya mazoezi mepesi ya kunyosha viongo na kutembea kwa kasi kidogo kabla ya mambo hii. Hii unisaidia kimwili na kiroho kwa wiki mpya. Ijumaa ninapofunga hujumwisha matembezi ya utulivu na mazoezi ya kupumzika kwa kina. Yanayo nisaidia kunganisha mwili na roho. Jumapili, kabla ya ibada ya pamoja, hupenda kutembelea wenye bustani yangu, nikichungwa mimea yangu niliyoipanda. Nikifanya mazoezi ya kunyosha mikono na mgongo. Hii ni ibada ya asili yangu. Kwa kawaida, nafanya mazoezi maratatu kwa wiki. Jumatatu, ijumaa na jumapili. Ninapendelea kufanya mazoezi ya asubui au jioni Wakati hawa ni safi na mazingira ni tulivu na asubui uleta muangaza wa matumaini na jioni uleta utulivu wa kutafakari mazoezi haya siya nguvu sana bali niya kuamisha mwili na kuimarisha mzunguko wa damu Bada ya mazoezi, huhisi mwili wangu ukiwa mwepesi, akili ikiwa wazi na moyo ukiwa na shukrani ni kama kuondua mzigo wa siku au kujianda kwa siku umpia mazoezi ya menifundisha nidhamu uvumilivu na upendo kwa mwili wangu nisehumu ya safari yangu ya kuishi kwa makusudi, kwa afya na kwa furaha.

Mimi hupendelea mfumo wa Android kwa sababu ya urahisi wake wakutumia na uwezo wa kubadilisha mipangilio kulingana na mahitaji yangu. Simu za Android zinaniruhusu kubadilisha programu kutumia data kwa njia ninayotaka na kuchagua simu kulingana na bajeti yangu pia mfumo huu unanipa uhuru wa kuchagua kutoka kwa chapa mbalimbali kama Samsung, Tecno au Infinix kwa mtu anayejijali matumizi ya kila siku na kama mimi Android hunipa uhuru urahisi na ufanisi ninaouhitaji.

Kwa jumla, ninapohusika katika wasilisho, mimi huisi mchanganyiko wa msisikimuko na wajibikaji. Wasilisho ni nafasi ya kushiriki maarifa, kwasiliana kwa ufasaha na kuonyesha maandalizi ya kina. Kabla ya kwasilisha, huwa ninajitayarisha kwa utulivu kupitia hoja zangu kuandika mutasari na kufanya mazoezi ya sauti ili kwa kuhakikisha ujumbe wangu unafika kogwazi. Wakati wa wasilisho, uhisi mguvu ya kuangana na wasikilizaji, macho yao, maswali yao na namna wanavyo sikiliza, unipa motisha ya kuzungumza kwa heshima ya ujasiri. Ingawa kuna wakati huwa na wasiwasi kidogo, hasa mbele ya hathira kubwa, huwa na jikumbusha kuwa, yangu ni kushirikiana, si kushindana, hilo hunisaidia kutulia na kuwasilisha kwa moyo wawazi. Baale ya wasilisho, uhisi faraji ya kujivunia ikiwa nimepokea vizuri. Unipa hamso ya kuendelea kujifunza na kuboresha wasilishaji wangu. Ikiwa kulikuwa na changamoto, huzichukua kama fursa ya kujifunza. Kwa hivo, wasilisho kwangu ni safari ya kujifunza kuasiliana na kukua.

Kusiku kabla ya kulala, huwa na fwata utaratibu wa kunipa utulivu wa mwili na akili. Kwanza napenda kuhakikisha, mazingira yangu ni safi na tulivu. Nawasha taa ya mwanga na wastani na napanga vitu vyangu kwa mpangilio ili akili yangu ipate utulivu. Kisha, huandika mambo muhimu niliojifunza siku hiyo au mipango ya kesho. Jambo linalonisaidia kuhitimisha siku kwa shukrani na kujianda kwa kesho kwa matumaini. Bada ya hayo maranyingi hunywa kikombe cha chai chenye maziwa ya tangawizi, kinanipa joto na faraja wakati mwingine husoma kitabu cha fasii ya kiafrika hasa hadithi zenye hekima kutoka kwa wazee au makala ya gazeti kusu maisha ya kijamii. Kusoma hunituliza na kunipanua fikra. Kabla ya kulala kabisa, ufanya maombi mafupi na kutafakari kimya kimya. Hii hunisidia kungana na roho yangu kuachilia mawazo ya siku na kuingia usingizini kwa amani. Utaratibu huu wa siku nisehemu ya maisha yangu ya nidhamu, afya kiakili na utulivu wa ndani.

Ndiyo, napenda michezo hasa kwa sababu ya furaha, afya na mshikamano unau tokana nayo. Nikiwa mtoto, nilifurahia sana michezo ya pamoja kama kuruka kamba, kukimbizana na hata kuendesha baiskeli na wezangu. Michezo hiyo ilinjenga kimwili na kiakili na ilinifundisha ushirikiano, uvumilivu na heshima kwa wengine. Kwa sasa, ingawa sipati nafasi ya kucheza mara kwa mara. Napenda kutazama michezo fulani hasa ile inaohusisha maadili na nidhamu. Inavutiwa na riadha hasa ambio za masafa marefu kwa sababu zinahitaji nguvu ya ndani, mazoezi ya muda mrefu na imani ya mtu binafsi. Napowaona wanariadha wakikimbia kwa bidii, huisi motisha ya kuendelea kujitahidi katika maisha yangu ya kila siku. Michezo kwangu si tu burudani, bali ni njia kujifunza kuhusu maisha, kushindana, kushindwa na kuendelea mbele kwa heshima. Iwe ni kucheza au kutazama michezo hunipa furaha, utulivu na msikumo wa kuishi kwa nithamu na matumaini.

Kipaumbele kikuu kazini kwa mawasiliano ni uwazi wa na heshima bila uwazi, huwezi ujumbe unaweza kupotoshwa au kutofika kabisa. Ninapowasiliana na wenzangu kazini. Hujitahidi kueleza kwa lugha ya rahisi, kutumia mifano inapobidi na kuhakikisha kila mtu ameielewa hoja yangu. Hii hujenga mazingira ya ushirikiano na kuondoa mkanganyiko. Heshima ni msingi mwingine muhimu hata tunapokuwa na maoni tofauti tofauti. Ni muhimu kusikiliza kwa makini, kujibu kwa utulivu na kuepuka maneno ya kuumiza. Mawasiliano yenye heshima huimarisha kujibu kwa utulivu na kuepuka maneno ya kuumiza. Mawasiliano yenye heshima, uaminifu na mshikamano kazini. Pia ni muhimu kutumia njia sahihi kama barua pepe, kwa taarifa rasmi au mazungumzo ya moja kwa moja kwa mambo yanayohitaji wosia na ufafanuzi wa haraka. Kwa hivo, mawasiliano kazini yanapaswa kuwa ya wazi, yenye heshima na yanayolenga kujenga uelewano, hii huleta ufanisi, furaha kazini na mafanikio ya pamoja.

Ndiyo, nimewahi kuhudhuria maonyesho ya sanaa na ni mojawapo ya matukio yanaoniguza kwa undani, maonyesho haya yalikuwa ya sanaa ya kiafrika, yakionyesha kazi za wachoraji, wachongaji na wasanii wa vitambaa vya mapambo. Nilivutiwa sana na namna kila mchoro au sanamu ilivyobeba ujumbe wa kihistoria, kitamaduni na kihisia. Kuna mchoro moja ulionigusa sana, ulionyesha mama akipanda mbegu huku mtoto wake akimwagia maji kwa matumaini. Nilihisi ujumbe kwa kizazi, upendo na uzalishaji, nilisimama mbele yake kwa muda mrefu, nilitafakari maisha kijijini na urithi wa familia, maonyesho hayo, yalinifundisha kuwa sana si tu uzuri wa macho, bali ni sauti ya roho na historia ya watu. Tangu siku hiyo, nimekuwa nikithamini sana zaidi na ninapopata nafasi ningependa kutembelea maonyesho mengine au hata kuangalia kazi za wasanii, mtandaoni, ni njia ya kujifunza kutafakari na kuungana na hisia za binadamu kwa undani.

Mimi hupendelea mahali pa kimya kwa sababu ya utulivu, umakini ni nafasi ya kutafakari mahali pa kimia, hunipa uwezo wa kusikia sauti ya ndani, kupanga mawazo yangu na kufanya kazi kwa ufanisi bila usumbufu. Unapokuwa kwenye mazingira ya kimya, huwa naweza kusoma kwa makini, kuandika kwa hisia na hata kufanya maombi yangu kwa utulivu wa kiroho. Mahali pa kelele hunichosha haraka, kelele nyingi hunivuruga, hunifanya nipoteze mwelekeo na wakati mwingine, huathiri hisia zangu, ingawa kelele zinaweza kuashiria maisha na harakati, Mimi hupata nguvu zaidi katika utulivu, ndiyo maana napenda bustani, nyumbani, vyombo vya kusoma au sehemu za ibada, mahali ambapo kimya kinatawala na roho yangu hupumua kwa uhuru. Kwa hivo mahali pa kimya si tu chaguo bali ni hitaji ya maisha yangu ya kila siku. Hapo ndipo ninapoweza kwa mimi kweli na kwa amani na kwa makusudi.

Ili kudumisha afya nzuri, nimejenga utaratibu wa maisha kuzingatia mwili akili na roho. Kwanza kabisa, hulala kwa saa nane kila siku, ili mwili wangu upate nafasi ya kupumzika na kujijenga upya. Kabla ya kulala, mimi hupanga siku inayofuata na kutafakari kwa utulivu, jambo linalo nisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Asubuhi huanza kwa siku kwa mazoezi mepesi kama kutembea au kunyoosha viungo nikifuatisha na kikombe cha chai yenye maziwa na tangawizi. Hii uniamsha kwa upole na kunipa nguvu ya kwanzia siku kwa ari. Pia hula vyakula vyenye virutubisho mchicha kunde mrenda na ugali ambayo ni vinatoka shambani kwangu au sokoni. Nikichagua kwa makini kwa ajili ya afya na urithi wa kitamadumi. Zaidi ya hayo, uhudhuria ibada mara tatu kwa wiki, jambo linalo nipa utulivu wa kiroho na kuimarisha afya kiakili. Pia, hujipa muda wa kutulia katika bustani yangu nikitunza mimea na kupumua hewa safi kwa ujumla afya yangu huwa nzuri kwangu ni matokeo ya nidhamu utulivu na kushika kwa makusudi.

Simu yangu ni chombo muhimu katika maisha yangu na kila siku. Kuanzia asubuhi ni napoamka ni kitumia saa ya simu kuangalia muda na kupanga ratiba ya siku. Kila jioni, kabla ya kulala, kuangalia kalenda na kuandika mambo muhimu ya kesho. Kwa hivyo, simu inanisadia kudumisha nidhamu na mpangilio wa maisha kwa upande wa matumizi ya programu Napendelea kutumia WhatsApp kwa mawasiliano ya karibu na familia na marafiki hasa kwa ujumbe wa haraka na picha za bustani. Au wanyama wangu pia hutumia Google kwa utafiti kwa mada mbalimbali hasa kuhusu afya kilimo na vitabu vya kujifunza. Mara kwa mara hutembelea YouTube kwa video za mafunzo ya busani au uwasilishaji bora. Simu yangu ya kwanza ilikuwa ya kawaida sana. Iliweza kupiga na kupokea tu, lakini niliidhamini sana kwa sababu ilinifundisha kuwajibika na kutunza vitabu vyangu. Tangu wakati huo, nimejifunza kutumia simu kwa makusudi. Si kwa kupoteza muda kwa kawaida, hupenda kuzima simu saa moja kabla ya kulala ili kuupa mwili na akili nafasi ya kupumzika. Simu ni msaada mkubwa lakini ni muhimu kujiweka mpaka ili kudumisha afya kiakili na utulivu wa ndani.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio kwa sababu ni njia raisi ya kuvutia ya kupata habari burudani na maarifa. Redio hunipa nafasi ya kusikia taarifa za kitaifa na kimataifa. Hasa, kunipatia vipindi vya asubuhi vinavyotoa muhtasari wa matukio muhimu. Pia napenda vipindi vya redio vinavyohusu afya kilimo na maisha ya kijijini. Ambavyo hunisaidia kujifunza mbinu mpya na kuimarisha maisha yangu ya kila siku. Mbali na habari, redio huniburudisha kupitia mziki wa kitamaduni na nyimbo zenye ujumbe wa maadili. Ninapokua shambani au nikitunza bustani yangu, redio huwa rafiki wa karibu ikiniandalia mazingira ya utulivu na furaha. Pia napenda kusikiza mahojiano ya watu wa kawaida wakieleza maisha yao changamoto na mafanikio. Hii hunipa msukumo na imani kuwa kila mtu na hadithi ya kipekee ya kuenzi. Kwa hivo, redio kwangu si tu chombo cha habari bali ni daraja ya kuungana na jamii kujifunza na kutafakari maisha ya ki.

Mimi hufua anguwa zangu mara tatu kwa wiki na nimejipangia ratiba inayonisaidia kudumisha usafi na utulivu wa maisha yangu ya kila siku kwa kawaida hufua jumatatu alamisi na jumamosi kila siku huwa naina tofauti tofauti zanguwa jumatatu ni kwa nguo za kazi alamisi ni za nyumbani na jumamosi ni za kitandani na wikiendi. Ninapofua ujitahidi kuandaa kila kitu mapema, sabuni, maji ya kutosha na sehemu safi ya kufulia Ingawa kazi ya kufua si rahisi, huchukulia kama sehemu ya kujitunza na kuonyesha nithamu Wakati mwingine, huweka mziki ya utulivu wa kusikiliza radio ili kufanya kazi hiyo iwe yakupendeza zaidi kufuwa mara tatu kwa wiki hunisaidia kuepuka mzigo mkubwa wa nguo na kuhakikisha kila kitu kiko safi na tayari kwa matumizi pia ni nafasi ya kutafakari kimya, kimya na kuungana na mazingira yangu. Hasa ninapofulia karibu na bustani yangu kwa hivo kufua si tu kazi ya kawaida bali ni sehemu ya maisha yenye mpangilio na utulivu.

Kila wikendi, jumamosi na jumapili ujitahidi kuishi kwa utulivu na makusudi. Jumamosi wanza kwa kazi za nyumbani kama kufua nguo kusafisha mazingira na kutuza busani yangu. Napokuwa shambani upanda au kuangalia maendeleo ya mchicha, kunde na mrenda. Hii kunipa furaha ya kuimareisha usiano wangu na asili. Badaye huenda sokoni au maktabani kutafuta vitabu vya kujisomea hasa kwa vya fasihi ya kiafrika au marifa ya kijami. Jumapili ni siku ya kiroho na utulivu asumbuhi ujianda kwa ibada ya pamoja ni kivaa kwa heshima na moyo wa shukrani. Ibada hunipa nguvu umpia, maombi ya pamoja, hunipa faraja na mazungunzo ya waumini, umajenga, mashkamano, wakijami. Bada ya ibada, mara nyingine hukaa na familia au marafiki wakaribu. Tukishiriki chakula chakita maduni kama ugali na mboga za kienyeji. Tukikumbuka hadithi za zamani au tukitazama mashindano ya riatha kwa pamoja Kwa ujumla weekendi ni mda wa kupumzika kutafakari na kuungana na watu na wathamini si tu mapumziko bali na fasi ya kujijenga upia kimwili kiakili na kiroho.

Ninapojiandaa kwa mkutano, mimi huanza na kuelewa lengo kuu la mkutano huo. Mimi hujiuliza ni muda gani nita itajadiliwa ni nani atakaohudhuria. Hii, hunisaidia kuandaa mawazo yangu na kuchagua lugha inayofaa kwa hadhira. Kisha, kuandika hoja zangu kwa mpangilio mzuri, kuanzia utangulizi hoja kuu, hadi itimisho. Ikiwa nitatoa wasilisho, kuandaa muutasari na kufanya mazoezi ya kuzungumza kwa sauti ili kuhakikisha ujumbe wangu unafika kwa uwazi na heshima. Pia mimi huangalia mavazi yangu napenda kuvaa kwa heshima na kwa mtindo unaoendana na mazingira ya mkutano. Kabla ya kuingia mkutanoni, kujitenga kwa dakika chache kutafakari na kupumua kwa utulivu. Hii, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuingia na hali ya kujiamini. Wakati mwingine, hujiandaa kwa mawasiliano na washiriki kabla ya mkutano. Hasaa kwa njia ya ujumbe fupi fupi au barua pepe ili kujenga uhusiano wa awali. Kwa hivo, maandalizi ya mkutano kwangu ni mchanganyiko wa kili, mwili na roho kuhakikisha ninakuja nikiwa tayari, kushiriki, kusikiliza na kujifunza.

Inawasiliana na wafanyi kazi wenzangu kwa heshima, uwazi na usikivu. Huandika ujumbe ulio wazi na mfupi na ninapozungunza ana kwa ana au kwa simu kuhakikisha sauti yangu nitulivu na nyenye staha. Pia usikiliza kwa makini ni kiheshimu mauni yao na kujibu kwa uwelewano. Mawasiliano mazuri hujenga ushirikiano na uimarisha kazi ya pamoja.